Wakati wa mgogoro na mtu, aha jambo la kwanza ninajitahidi kufanya ni kutulia. Najua kwamba, hassira au jazba inaweza kufanya hali kuwa mbaya zaidi. Hivyo nachukua muda kidogo kupumua kwa kina na kutafakari kabla sija zungumza. Kutulia hunisaidia kufikiri kwa wazi na kuepuka kusema maneno yatakayoweza kumuumiza mwenzangu au kuzidisha tatizo. Baada ya kutulia, ninajaribu kusikiliza kwa makini upande wapili. Mara nyingi, migogoro hutokea kwa sababu ya kutokuelewana au mawasiliano duni. Kwa hivyo, inampa nafasi mtu huyo kueleza hisia zake na mtazamo wake bila kumkatiza. Ninapo msikiliza kwa makini, ninaweza kuelewa chanzo cha tatizo na pia kumfanya ajisikie kuheshimiwa. Kusikiliza, situ kusikia maneno, bali pia kujaribu kuelewa, hisia zilizo nyuma ya maneno hayo. Kisha ninatafakari kuhusu mchango wangu katika mgogoro huo. Najitathmini kwa uaminifu na kujiuliza kama kuna sehemu ambayo nilikosea au nilichangia hali hiyo. Ikiwa ni nagundua kuwa nilifanya makosa, niko tayari kuomba msamaha, kuomba msamaha hakumaanishi udhahifu, badala yake ni ishara ya ukomavu na uwajibikaji. Hii mara nyingi husaidia kupunguza mvutano na kufungua njia mazungumzo ya kujenga. Pia, ninajaribu kuzungumza kwa heshima na uwazi. Badala ya kulaumu na tumia lugha inayo onyesha hisia kwangu bila kumshambulia mwenzangu. Kwa mfano, naweza kusema nilihisi vibaya pale jambo hili lilipotokea badala ya kusema wewe ndiye uliye haribu kila kitu. Njia hii husaidia kuzuia hali, isigeuke kuwa mashindano, ya lawama, na badala yake kuwa majadiliano ya kutafuta suluhisho. Iwapo mgogoro ni mkubwa au hisia zimepanda sana. Wakati mwingine napendekeza, tupumzike kidogo kabla ya kuendelea na mazungumzo.

Kwa sababu ninaamini kuwa usafi wa mazingira ni jukumu la kila mtu. Kugawanya taka ni hatua ndogo lakini yenye mchango mkubwa katika kulinda mazingira na kupunguza uchafuzi wa hewa, maji na ardhi. Kila ninapo tupa taka huwa najiuliza kama zinaweza kutumika tena, kuchakatwa upya, au kama ni taka hatariishi zinazoitaji uangalizi maalum kwanza ninagawanya taka za kikabuni na zizizo za kikabuni. Taka za kikaboni ni kama mabaki ya chakula, maganda ya matunda, majani na mabaki ya mboga. Hizi mara nyingi zinaweza kuoza na kutumika kama mboji. Ninapokuwa na nafasi, nina kusanya taka hizi kwa ajili ya kutengeneza mboji ambayo inaweza kutumika kurutubisha bustani au mimea. Hii usaidia kupunguza kiasi cha taka, kinachopelekwa dampo na pia kuboresha udongo. Pili, ninatenganisha taka zinazoweza kuchakatwa upya kama plastiki, chupa za glasi, makopo ya bati na karatasi. Badala ya kuchanganya na taka nyngine naweka kando vitu hivi ili vipelekwe kwenye kituo cha uchakataji. Plastiki na mkopo vinaweza kutumika tena kutengeneza bidhaa. Hivyo kupunguza uhitaji wa mali ghafi mpya na kupunguza uchimbaji wa raslimali asilia. Hii ni muhimu hasa katika kupunguza uchafuzi wa plastiki, unaoadhiri mito, maziwa na bahari. Vile vile, ninazingatia taka hatarishi kama betri, vifaa vya kielektroniki, vilivo haribika au kemikali. Taka hizi hazipaswi kutupwa ovyo kwa sababu zinaweza kusababisha madhara makubwa kwa afya ya binadamu na mazingira. Ninatafuta njia salama za kuzitupa au kuzipeleka katika maeneo, maalum yanayo kubali taka zaa aina hiyo. Hii ni hatua ya kuwajibika na inayolinda jamii kwa ujumla. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kupunguza taka kabla ya kuzalisha. Kwa mfano, ninatumia mifuko ya kudumu, badala ya mifuko ya plastiki, ninaponunua bidhaa. Pia ninapendelea kununua vitu vyenye vifungu, vifungashio, vinavyoweza kuchakatwa, au vinavyoweza kutumika tena. Kwa kufanya hivyo, ninapunguza kiasi cha taka ninachohitaji kugawanya baadaya kugawanya taka si tabia ya mtu binafsi. Mbali pia ni njia ya kuhamasisha wengine ninapo fanya hivyo waziwazi ninaweza kuhamasisha familia, marafiki au wafanyikazi wenzangu kufanya hivyo, vivyo hivyo. Elimu na mfano mzuri vinaweza kubadilisha mtazamo wa jamii kuhusu utunzaji wa mazingira. Kwa ujumla, ninachukulia ugawanyaji wa taka kama sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Ni kitendo ninacho hitaji nidhamu na utayari lakini manufaa yake ni makubwa kwa kizazi cha sasa na kijajo. Kupitia hatua hii, ninachangia katika kulinda dunia yetu na kuhakikisha kuwa mazingira yanabaki salama, safi na yenye afya kwa wote.

Ndiyo, ninapenda kujaribu teknolojia mpia kwa sababu ninaamini kuwa teknolojia ni chombo muhimu, kinacho rahisisha maisha na kuboresha utendaji wa kazi zetu za kila siku. Kujaribu teknolojia mpia, unipa fulsa ya kujifunza mambo mapia, kupanua upeo wangu wa marifa na kuelewa mabadiliko yanao endelea katika ulimuengu wa kidigitali. Dunia ya leo inabadilika kwa kasi sana. Na mtu asipokuwa tayari kujifunza na kujaribu mambo mapia, anaweza kubaki nyuma. Teknolojia mpia unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa mfano, matumizi ya programu mbalimbali za mawasiliano na usimamizi wa kazi usaidia kwa kuwokoa muda na kuongeza tija. Badala kufanya mambo kwa njia ya zamani, zinazo chukua muda mrefu, teknolojia utowa suluhisho laharaka na rahisi. Hiu nifanya nijisikie kua sahemu ya maendeleo na mabadiliko chanya yanayo tokea duniani. Haitha, kujaribu teknolojia mpia hunipa ubunifu zaidi. Ninapokutana na kifaa au programu mpia kujaribu kuchunguza namna inavyo fanya kazi. Na jinsi ninavioweza kuitumia katika maisha yangu binafsi au kikazi. Hali hiu nisaidia kufikiri kwanjia tofauti na kupata mbinu mpia za kutatua matatizo. Ubunifu ni jambo muhimu sana katika maendeleo ya mtu binafsi na jamii kwa jumla. Hata hivyo, sikila teknolojia mpia ninayo kutana nayo huwa naikubali bila kufikiri. Ninazingatia usalama wa tarifa zangu na faraga zangu kabla kuitumia. Pia ninaakikisha ninayelewa madhara yanayoweza kutokea kama vile matumizi kupita kiasi au utegemezi ulio kidhiri. Wakufanya hivyo, ninatumia teknolojia kwanjia enye manufa na si kwa madhara. Kwa ujumla napenda kujaribu teknolojia mpia kwa sababu hunisaidia kujifunza kuboresha ufanisi wangu na kuendana na kasi ya maendelo ya dunia ya sasa. Na minikuwa, mtu anapo kuwa tayari kujifunza na kubadilika ananafazi kubwa ya kufanikiwa na kuchangia vyema katika jamii yake, sante.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu ni shughuli yenye manufaa mengi kiafya, kiuchumi na hata kisaikolojia. Kulima bustani hunipa nafasi ya kuwa karibu na mazingira ya asili na hunisaidia kupumzisha akili yangu baada ya shughuli nyingi za kila siku. Ninaposhugulika na udongo mimea maua na hisi utulivu wa ndani na furaha ya pekee ambayo si rahisi kuipata katika shughuli nyingine. Kwanza kabisa kulima bustani hunisaidia kujenga nidhamu na vumilivu. Mimea haioti na kukua kwa siku moja inahitaji muda maji mbolea na uangalizi wa mara kwa mara kupitia mchakato huu najifunza kuwa na subira kwamba mafanikio yoyote maishani yanahitaji juhudi na muda. Ninapo panda mbegu na baadae kuona mmea umeanza kuchipua, hupata motisha kubwa na kuridhika moyoni. Pili, bustani unipa chakula safi na salama. Kuliko mboga kama sukuma, nyanya, vitungu, haupilipili, unisadia kupata mazao ambao najua ya mekuzwa bila kemikali hatarishi. Hii ni muhimu sana kwa afya kwa sababu chakula cha asili huchangia mwili kuwa na nguvu na kinga imara. Pia hunisaidi kupunguza gharama za kununua mbogo sokoni jambo ambalo ni faida kiuchumi. Zaidi ya hayo, kulima bustani ni aina ya mazoezi ya mwili. Kuchimba, kupalilia, kumwagilia na kupanda mimea kuna hitaji nguvu na harakati za mwili. Hivyo basi, badala ya kukaa muda mrefu bila kufanya chochote. Bustani hunifanya niwe mwenye shughuli na kunisaidia kuimarisha afya yangu ya mwili. Wakati mwingine, hata jasho linapo toka na hisi furaha kwa sababu najua na nafanya jambo la manufa. Kulima bustani pia hunifundisha kuwajibika. Mimei ina hitaji matunzo ya kila siku. Iki achwa bila au kuondelewa magugu inaweza kunyauka. Hivyo napanga muda wangu vizuri iliku hakikisha bustani yangu inapata uangalizi unaustahili. Hii hunisaidia hata katika nyanja nyingine za maisha. Kwa kuwa ninajifunza kupanga na kusimamia majukumu yangu. Kwa upande wakijamii, bustani inaweza kuleta watu pamoja. Wakati mwingine, kushirikiana na familia au marafiki kupanda au kuvuna mazao. Ushirikiano huu huimarisha mahusiano na kuleta furaha ya pamoja. Pia kuona wageni wakivutiwa na bustani yangu hunipa fahari na kunitia moyo kuendelea kuitunza zaidi. Kwa ujumla, napenda kulima bustani kwa sababu ni shughuli yenye faida nyingi. Hunipa chakula bora, hunisadia kufanya mazoezi, hunijenge subira na nidhamu, na huniletea amani ya moyo. Ni njia nzuri ya kuunganisha maisha ya binadamu na asili. Nina amini kuwa kila mtu akipata nafasi ya kulima, hata bustani ndogo, anaweza kufurahia manufaa yake kwa kiasi kikubwa.

Asante, ninapenda kula vyakula vyote viwili. Yani wali na ugali. Lakini kama ningechagua kimoja kupendeleo wa karibu zaidi, ningesema napendelea ugali kidogo zaidi. Hii ni kwa sababu ugali ni chakula cha asili kinachopendwa sana katika jamii nyingi za Afrika Mashariki kwa mara nyingi, huambatana na mboga au kitoweo kinachofanya mlo kuwa wa kushiba na wenye ladha nzuri. Ugali hunipa hisia ya kushiba kwa muda mrefu. Unapo tengeneza vizuri, ukiwa laini na wenye moto wa wastani huwa mtamu sana hasa ukiliwa na sukuma wiki, nyama, samaki au maragwe pia ni chakula rahisi kupika na hakihitaji viunho vingi. Unga wa mahindi na maji tu vinaweza kutengeneza mlo kamili. Hii ni faida kwa sababu hata mtu mwenye kipato cha kawaida anaweza kuumudu. Kwa upande mwingine, wali pia ni chakula ninacho kipenda sana. Wali unaladha ya kipekee. Na unaweza kupikwa kwa mtindo tofauti. Kama vile wali wa kawaida, wali wa nazi, biriani, au pilau. Hasa wali wa nazi, au pilau unapopikwa vizuri na viungo vya kutosha huwa na harufu mzuri na ladha inayovutia sana. Wali huenda vizuri na maharage, dengu, kuku, nyama au hata samaki wa kukaanga. Sababu nyingine ninayo penda wali ni kwamba ni rahisi kuliwa na hauhitaji nguvu nyingi kutafuna. Pia ni chakula kinachofaa katika hafla maalum kama sherehe, harusi, au mikutana ya kifamilia. Mara nyingi wali huonekana kama chakula cha heshima katika matukio mengi. Hata hivyo nikilinganisha kati ya wali na ugali kwa matumizi ya kila siku. Ugali huonekana kuwa chaguo la kawaida zaidi na linalo shikilia tumbo kwa muda mrefu. Watu wengi wanahisi njaa haraka baada ya kula wali lakini ugali unaweza kukuweka bila njaa kwa muda mrefu zaidi hii ni muhimu hasa kwa watu wanaofanya kazi za nguvu au wanaohitaji stamina ya kutosha siku mzima. Kiafya, vyakula vyote viwili vinafaida kulingana na namna inavyoliwa na kiasi kinacho tumika. Ni muhimu kula kwa kiasi na kuzingatia mlo kamili, unaojumuisha mboga na protini ili mwili upate virutubisho vyote vinavyohitajika. Kwa ujumla, napenda wali na ugali kwa sababu vyote ni vyakula muhimu katika maisha ya kila siku na vina nafasi yake katika utamaduni na lishe. Lakini kama ni lazima nichague, ningesema napendelea ugali kidogo zaidi kwa sababu ya uwezo wake wa kushibisha na urahisi wake katika maandalizi na upatikanaji.